Napenda mikutano iliyo andaliwa vizuri na yenye malengo yaliyo wazi tangu mwanzo. Mkutano wa aina hii unifanya nijiskie kuwa muda wangu unathaminiwa. Kwani kila jambo linalo jadiliwa huwa na mwelekeo maalumu. Inapo kuwa agenda inayo weleweka washiriki hujua wanacho tegemewa kuchangia na majadiliano huwa ya maana zaidi. Aidha, mipango mizuri husaidia kuepuka vurugu na kufanya maamuzi ya fikiwe kwa utulivu na uwazi. Mikutano ninayoipenda zaidi ni ile inahusisha ushiriki wa kila mtu bila kubagua. Napenda pale ambapo kila mshiriki anapewa nafasi yake ya kutoa maoni yake na kuskilizwa kwa heshima. Hali hii ujenga ujasiri, mshikamano na kuimarisha mahusiano kati ya washiriki. Kupitia majadiliano ya wazi, mawazo mbali mbali, huibuka na mara nyingi suluhisho bora upatikana, kutokana na mitazamo tofauti ya watu. Pia napendelea mikutano ambayo haiwi mirefu kupita kiasi, bali inalenga ufanisi. Mikutano ndefu bila mpangilio usababisha kuchoka na kupoteza umakini. Kwa upande wangu, napenda mikutano inayotumia, muda vizuri na inayozingatia hoja muhimu pekee. Muda unapo heshimiwa wa shiriki hubaki makini na ujumbe unaokusudiwa ufikishwa kueleweka kwa urahisi zaidi aina yingine ya mikutano nina yofurahia ni ile inayotumia mbinu za kisasa na njia shirikishi. Matumizi ya vielelezo, teknolojia au mifano halisi ufanya mkutano uwe wakuvutia na rahisi kueleweka. Mbinu hizi usaidia kuvunja hali na kuchoka na kuongeza hamasa kwa washiriki. Zaidi ya hapo, mikutano ya aina hio uwafanya watu kuelewa mada kwa undani na kuikumbuka kwa urahisi. Kwa ujumla, napenda mikutano yenye nidhamu, heshima na inayo toa matokeo chanya. Mkutano mzuri uniacha nikiwa na uwelewa wakile kilicho jadiliwa na hatua za kuchukua baada ya mkutano. Naamini kuwa mikutano ya aina hii, uimarisha mawasiliano, hujenga mshikamano na huchangia maendeleo katika kazi taasisi au jamii kwa ujumla.

Kila mtu huwa na majira fulani anayoyapenda zaidi kulingana na hali ya hewa na uzoefu wake binafsi. Kwa upande wangu nina majira ninayopenda kuliko mengine kwa sababu hunipa, faraja na furaha ya kipekee. Majira haya hunifanya nijisikie huru na mwenye amani na hunisaidia kufurahia mazingira ninayozunguka kila yanapofika. Uhisi mabadiliko mazuri katika mwili na mawazo yangu. Jambo linalonifanya niyasubiri kwa hamu kila mwaka. Majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika. Wakati ambapo mvua hunyesha na mazingira yanakuwa ya kijani kibichi. Majira haya huleta uhai mpya katika mimea, mashamba na vyanzo vya maji. Napenda masika kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani, sio ya joto kali wala ya baridi kupita kiasi. Pia majira haya huashiria mwanzo wa matumaini mapya, hasa kwa wakulima na jamii kwa ujumla. Kumbu maalumu zilizonifanya nipende majira ya masika zaidi. Nakumbuka wakati wa utoto wangu, nilipokuwa nikifurahia mvua, nikiwa na marafiki. Tukicheza nje bila wasiwasi. Harufu ya ardhi baada ya mvua na sauti ya matone ya mvua vilinipa furaha isiyoelezeka. Uzoefu huo ulibaki moyoni mwangu na kunifanya niunganishe majira ya masika na furaha. Uhuru na kumbukumbu nzuri ya maisha ya awali. Wakati wa majira ya masika, kuna shughuli nyingi ninazopenda kufanya. Napenda kutembea nje nikifurahia hewa safi na mandhari ya kijani. Pia hupenda kushiriki katika shughuli za kilimo kama kupanda mimea au kusaidia bustani ya nyumbani. Majira haya hunipa fursa ya kupumzika kiakili, kusoma vitabu au kusikiliza muziki nikiwa ndani, hasa mvua inaponyesha kwa utulivu. Hali ya hewa wakati wa majira ya masika hunifanya nijisikie vizuri sana. Ubaridi wa wastani hunipa faraja, hunisaidia kufanya shughuli zangu bila kuchoka haraka. Hewa huwa safi na yenye unyevunyevu. Jambo linalonisaidia kupunguza joto kali na vumbi. Ninapokuwa nje au ndani, huhisi utulivu kipekee unaonifanya nipende zaidi mazingira yanayonizunguka katika kipindi hiki. Kwa ujumla, majira ya masika yana nafasi ya pekee moyoni mwangu kwa sababu yanachanganya uzuri wa asili, kumbukumbu nzuri na hali ya hewa ya kuvutia. Majira haya hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira na hunikumbusha umuhimu wa asili katika maisha ya binadamu. Kupitia masika, hujifunza kuthamini mabadiliko ya maisha na kufurahia kila kipindi kinapokuja kwa wakati wake.

Tunapanga kazi zangu kila siku kwa kuanza na orodha ya mambo muhimu ya kufanya. Kila kitu kinaandikwa ilikuhakikisha sifanyi mambo bila mpangilio. Orodha hii husaidia kuona kipa umbele cha kila kazi na kuha kikisha muda wangu unatumika vizuri. Kupitia mpangilio huu uhisi kuwana ubibiti wa maisha yangu na napunguza msongo wa mawazo wa kujaribu kukumbuka kila jambo. Kila asubui, unapitia kazi nilio jiandikia kwa utaratibu wa kipa umbele. Unapanga kuanzia na kazi zinazo hitaji, nguvu zaidi au uangalizi mkubwa. Kisha kuendelea na kazi raisi. Hii husaidia kuha kisha kwamba mambo muhimu hayasogei nyuma na kuamba kila siku inamalizika kwa hali nzuri. Njia hii pia hunisaidia kuongeza tija na kuondoa hofu ya kushindwa kufanikisha shugli. Maranyingi napanga kazi zangu kwa kutumia kalenda au kilelezo cha muda. Hii hufanya kila kitu kuawazi na niraisi kuona ni kazi gani ni lazima ifanyike leo kesho au wikimzima. Kupitia mpangilio wa muda upunguza kutojua nilini cha kufanya kila kazi. Pia, kunisaidia kuona muda unawo hitajika kwa kila shugli na kupanga mapumziko ili nisichoke sana. Panga kazi zangu pia kwa kuzingatia vikwazo na masharti ya siku husika. Kwa mfano, napanga kazi nzito wakati ninanguvu na mitazamo mzuri. Kisha kuwacha kazi nye pesi kwa wakati wa mchana. Hii inasaidia kuhakikisha sifanyi kazi za haraka bila makini na pia hunisaidia kudumisha afya yangu. Njia hii ya kupanga kufanya siku yangu kuwa na muondo mzuri. Kila mwisho wa siku, napanga kazi zangu za kesho kulingana na yale nilio ya fanikisha leo. Hii hunisidia kutawacha mambo muhimu nyuma na kukikisha kila lengo linakamilika kwa wakati. Kila kazi inachambuliwa kwa umuhimu na darura yake. Jambo linalo ongeza ni dhamu ya kazi na kuondoa upotevu wa muda. Kwa njia hii kila siku huisha kwa isia ya mafanikio. Napata kazi zangu pia kwa napanga kazi zangu pia kwa kutumia teknolojia au programu za simu zinazo ratibu shugli. Programu hizi hufanya kila mpango kuwa rahisi kufuatilia zinaonya wakati wa kazi. Hii husaidia kuzingatia muda na kuwakikisha sifanyi kazi kwa haraka bila mpangilio. Kwa msaada wa teknolojia, upunguza wasiwasi na kunisaidia kufanikisha kilala lengola siku kwa uraisi. Kwa ujumla, kupanga kazi zangu ni mchakato wa kuzingatia kipa umbele, muda, hali ya mwili na teknolojia. Mpangilio huu nisaidia kuwa natija, kufanya kazi kwa utulivu na kuakikisha kila siku inamalizika kwa mafanikio. Naamini kuwa bila kubanga kazi, maisha ya kila siku yanakuwa machache ya matokio na zaidi ya hayo kutoa hisia ya kuchoka kiakili na kupoteza muda bila faida.

Mara nyingi, napenda kuangalia barua pepe zangu mara kwa mara. Ili kuhakikisha sina mawasiliano muhimu ninayoyapoteza. Kila siku huwa na shughuli nyingi, hivyo barua pepe ni njia muhimu ya kuwasiliana na wenzangu. Walimu au wateja. Napanga muda maalumu wa kuangalia barua pepe. Ili nisichanginjike na kazi nyingine lakini pia napenda kuwa makini na ujumbe muhimu unaweza kuhitaji majibu haraka. Asubuhi napitia barua pepe zangu mara moja au mbili mara nyingi baada ya keki ya asubuhi au kahawa. Hii husaidia kuona ujumbe wowote muhimu ambao unaweza kuhitaji majibu ya haraka kabla ya kuanza kazi nyingine. Mara nyingine barua pepe husababisha msongo wa mawazo. Lakini pia ni njia ya kuhakikisha nipo na habari zote muhimu kwa siku hiyo. Kwa njia hii napanga kazi zangu vizuri zaidi. Wakati wa mchana huwa nakagua barua pepe mara nyingi kadhaa ili ili kuhakikisha hakuna jambo lolote linalosubiri majibu. Napenda kuwa makini na ujumbe wa kazi mwalimu au rafiki yoyote ili nisishindwe kufanya kazi kwa usahihi. Hii pia husaidia kuondoa harufu ya kupoteza taarifa muhimu. Mara nyingi, unapata nafasi ya kujibu barua pepe ambazo ni za dharura au zinahitaji uangalizi wa haraka. Baada ya shughuli za mchana, napitia barua pepe zangu mara nyingine ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Hii ni muhimu hasa kwa ujumbe unaohusiana, na kazi au masuala ya shule. Kupitia ukaguzi huu naweza kupanga majibu yangu na kuhakikisha hakuna barua pepe inayosubiri kwa muda mrefu. Njia hii husaidia kuthibiti muda na kufanya kazi kwa utulivu. Jioni napitia barua pepe zangu mara nyingine hasa ili kuangalia kama kuna jambo lolote muhimu kabla ya kulala. Hii husaidia kupunguza hofu au wasiwasi juu ya taarifa zinazohitaji majibu ya haraka. Baruabpepe pia ni njia ya kuwasiliana na familia au marafiki. Hivyo ni muhimu kuhakikisha hakuna jambo lolote linalosubiri kwa kawaida. Napata utulivu wa akili baada ya kuhakikisha kila kitu kimechunguzwa wakati mwingine. Napitia barua pepe zangu zaidi ya mara tatu au mara nne. Kwa siku ikiwa kuna miradi muhimu au mashauriano yanayoendelea hii husaidia kuhakikisha sifanyi makosa au kutojua taarifa muhimu. Napenda kuwa makini ili barua pepe zangu zisipotee au kuchukuliwa kwa uchelefu. Ukaguzi wa mara kwa mara kufanya nijisikie kuwa nipo makini na kila jambu linashugulikiwa kwa wakati unaofaa. Kwa ujumla napitia barua pepe zangu mara kadhaa kwa siku ili kuthibiti mawasiliano na kuhakikisha kila jambo linashugulikiwa kwa wakati. Hii husaidia kupunguza hofu, kuongeza nidhamu ya kazi na kuhakikisha sina taarifa muhimu niliyopoteza. Napenda kukua makini lakini pia kuhakikisha haichukui muda mwingi kutoka kwa kazi nyingine. Kupitia njia hii, maisha yangu ya kila siku huwa na mpangilio mzuri na utulivu wa akili.

Rangi yangu ninayoipenda zaidi ni blue. Ni rangi inayonipa amani na utulivu kila ninapo iyangalia Blue ni ya anga safi na bahari kubwa. Na kila mara inanikumbusha utulivu wa asubui za mapumziko nikiwa nje. Ninaona blue kama rangi ya nguvu na uhakika. Na kila mara ninanipo iyangalia inanifanya nijisikie tulivu na nafuraia maisha madogo madogo Blue inanikumbusha maji na anga. Nikiona rangi hii nadhani kuhusu siku zenye jua angavu na upepo mkali. Inanikumbusha pia furaha za likizo pwani kuangalia wingu zuri la blue usiku. Kila wakati napongea juu ya blue akili yangu inaruka mbali hadi mahali ambapo kila kitu kinaonekana kuwa kimya na kizuri. Bila kelele wala msongamano wa maisha ya kila siku nina baadhi ya vitu vyangu wenye rangi ya blue. Kwa mfano shati langu la blue nalovaa mara nyingi. Daftari langu la shule na mashati ya michezo vitu hivi vinanifanya niwe na hisia nzuri. Kila ninapo vitumia. Kwani rangi ya blue inafanya kila kitu kiwe cha kuvutia na cha kumbukwa. Hii rangi inajumuisha urahisi wa kuunganisha mavazi na vitu vyangu vyote. Kila ninapoona blue nahisi utulivu na furaha ndogo ndani yangu. Ni kama rangi hii inanipumzisha kutoka kwenye mawazo ya stress. Pia inaniwazia kuhusu ndoto na matumaini. Kwani blue inafanana anga kubwa bila kikomo. Hini rangi inayo nifanya nisijikate tamaa na kuendelea kuwa na matumaini hata katika siku ngumu. Mara nyingi ninaona rangi ya blue kwenye vitu mbalimbali vya kila siku. Ninaona kwenye mbwa wa samahani, vyombo vya jikoni, maduka na hata kwenye magari ya kira ribu. Pia kwenye kioo cha simu yangu na kadi za kavia. Rangi hii inanikumbusha kila wakati kuwa kuna utulivu na uzuri hata kwenye mambo madogo ya maisha. Ni rangi inayojitokeza kila kona. Pia inanikumbusha familia yangu na marafiki zangu. Baada ya sharehe au likizo. Mara nyingi tunavaa mavazi ya blue au tunapata vitu vya blue. Hii inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kubwa na chenye furaha. Ni rangi inayo ongeza mshikamano na hisia za upendo kwa watu wangu. Kwa hivyo si tu rangi nzuri, bali pia ni rangi ya kumbukumbu nzuri. Rangi ya blue inafanya vitu vyangu vya nyumbani kuwa vya kupendeza. Nina bustani ndogo yenye maua ya blue na mapambo machache ya blue jikoni na sebule. Kila ninapo viona, moyo wangu unafuraia na kushukuru. Urembo wa kila kitu kilicho pangwa vizuri. Hii ni rangi inayo ongeza, hisia ya usawa na utulivu ndani ya nyumba ikifanya kila kona iyonekane vizuri. Kwa ujumla, blue ni rangi ninayo iona mara nyingi ina inayo nifanya nijisikie vizuri kila siku. Inanikumbusha, amani, ndoto na furaha ndogondogo. Hii rangi si tu ninaipenda kwa uzuri wake mbali pia kwa maana yake katika maisha yangu ya kila siku. Ni rangi ya matumaini, utulivu na kumbukumbu nzuri ambazo ufanya maisha yangu yawe na rangi ya furaha kila wakati.

Mimi binafsi napendelea chakula kisicho mafuta kwa sababu hufanya mwili wangu ujisikie mzuri na wenye afya. Nijaribu mara kadhaa vyakula venye mafuta mingi. Na mara nyingi vinanifanya nijisikie mzito au kuchoka haraka. Chakula kisicho mafuta kinanipa nguvu ya kufanya shughuli zangu za kila siku bila kuumiza tumbo au kuadhiri afya ya moyo. Kwa hivyo, mara nyingi huchagua mboga, matunda na vyakula vilivyopikwa kwa kupika, kwa mvuke au kuoka. Chakula chenye mafuta mara nyingine ni kitamu na kinavutia. Lakini si kila wakati. Kwa mfano, samaki wenye mafuta au karanga chenye mafuta ni vizuri kwa afya ikiwa kimezingatiwa kiasi hata hivyo vyakula vyenye mafta sana kama chipsi au fast foods mara nyingi hufanya nijisikie njaa haraka au kuchoka. Hivyo napendelea kula chakula kisicho mafta zaidi kwa uangalifu wa afya yangu. Napenda kula chakula kisicho mafuta kwani kinanifanya nihisi, ufariji na utulivu. Baada ya kula chakula chenye mafuta kidogo, siwezi kuwa na mzigo mkubwa tumboni. Na nashukuru kuwa mwili wangu unafanya kazi vizuri bila matatiza. Pia, chakula kisicho mafuta kinanisaidia kudumisha uzito wa mwili wangu. Na kunipa nguvu za kufanya mazoezi au shughuli nyingine za kila siku bila kuchoka. Kila mara ninapokula chakula chenye mafuta kidogo, napata muda mrefu, wa kujaa na raha. Chakula kisicho mafuta kinanisaidia kudumisha mfumo wa chakula wenye afya na kupunguza uwezekano wa matatizo ya tumbo au moyo. Hii inaniwazia kuchagua chakula kisicho mafuta ni chagua bora kwa maisha ya kila siku. Na mara zote hufanya, nijisikie bora zaidi na nikiwa na nguvu ya kutosha. Chakula chenye mafta mara nyingine napenda kushirikiana nacho na familia au marafiki. Kwa mfano nyama ya samaki yenye mafta kidogo au karanga. Chenye kiasi cha mafta ni mzuri kwa afya. Hata hivyo mimi hupendelea kula vya kula hivyo kwa kasi kidogo. Si kwa wingi. Hii inafanya chakula kuwa kitamu bila kuathiri afya yangu na kila mlo unakuwa na uwiano mzuri wa ladha na nalishe. Napenda kula mboga na matunda ambayo ni chakula kisicho mafta mara nyingi. Kwa mfano mboga za majani, karoti na matunda kama machungwa au mananasi hufanya mwili wangu kujisikia mzuri. Ni chakula chenye vitamini na madini muhimu kwa afya. Kwa hivyo, vyakula hivi vinanisaidia kuishi maisha yenye afya na kunipa furaha ya kula kitu chenye ladha na kizuri. Kila mara napenda kuzingatia uyano kati ya ladha na afya hata kama chakula chenye mafta ni kitamu. Si mara zote napendelea. Kula chakula kisicho kisicho mafta, kunanifanya nijisikie hodari na kuwa na nguvu bila kuchoka. Hii ni muhimu hasa kwa shughuli zangu za kila siku na mazoezi. Napenda kuhakikisha kila mlo, ninauliza afya yangu kwanza. Kikisha latha, ili kila siku niwe nanguvu na furaha. Kwa ujumla, napendelea chakula kisicho mafta kwa sababu kinanisaidia kudumisha, afya bora, na na nguvu za mwili. Si kwamba nakataa kabisa chakula chenye mafta. Napenda tu kukula kwa kiasi kidogo na kwa uiano sahihi. Hii inanisidia kuwa na furaha na afya bora kwa muda mrefu. Mwili wangu unadhamini vyakula visivyo na mafuta mengi. Na kila mara hufanya nijisikie vizuri, tulivu na mwenye nguvu.

Sikukuu ninazopenda kusherehekea ni zile ambazo zinahusisha familia na marafiki. Kila mwaka napanga siku hiyo mapema ili kuhakikisha kila kitu kiko tayari. Kwa kawaida, sherehe huanza asubuhi na maandalizi ya chakula na mapambo. Ninafurahia kuona nyuso za furaha za familia yangu wakiwa wamekusanyika pamoja. Hii inafanya sikukuu iwe ya kipekee na yenye kumbukumbu nzuri. Sikukuu ambazo napenda kusherehekea kwa chakula maalum, kwa mfano nikiwa na familia, tunapika vyakula vya jadi ambavyo kila mtu anapenda. Hii ni sehemu ya sherehe ambayo inafurahisha sana. Chakula ni kiini cha sherehe kwani kila mtu anashiriki kula. Moyo unajaa furaha na ushirikiano. Ni kawaida kuwa na ladha na harufu nzuri zinazoongeza sherehe ya siku hiyo. Mara nyingi sikukuu huambatana na michezo au shughuli za pamoja. Kwa mfano, michezo midogo ya familia, mashindano madogo za kuchekesha hufanyika. Hii hufanya kila mtu ajisikia sehemu ya sherehe na kuondoa sherehe za pamoja zinaimarisha mshikamano na kufanya kila mtu ajisikie furaha na kudhaminiwa. Ni njia nzuri ya kusherehekea bila shinikizo lolote. Napenda pia kusherehekea sikukuu kwa kutembelea mahali maalum. Baada ya chakula na michezo, mara nyingine tunatembea kwenye bustani, kitalu cha wanyama au eneo la mapumziko. Hii husaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi na kufurahia asili. Kutembelea sehemu hizi hufanya sikukuu ionekane tofauti na ya kipekee. Na kila mtu anapata kumbukumbu nzuri ya furaha. Kila mwaka, sherehe za sikukuu hufanyika kwa muda maalum wa familia kukaa pamoja. Tunapokuwa pamoja, tunashirikiana hadithi, kucheka na kukumbuka siku za zamani. Hii hufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya familia na mshikamano unakuwa. Kwa hivyo, sherehe si tu kuhusu chakula au mapambo tu, bali pia ni kuhusu kugawana hisia na furaha ya pamoja. Napenda kusherehekea sikukuu kwa kuweka mapambo maalum. Hii ni pamoja na kufunga taa, keki au rangi zinazofanana na siku husika. Mapambo haya hufanya mazingira kuwa ya kuvutia na kutoa hisia za furaha mara moja mtu anapofika. Hii ni sehemu ya sherehe ambayo kila mtu anafurahia kwani inaonyesha maandalizi na juhudi zilizowekwa kwa ajili ya siku hiyo. Huku pia huambatana na kupewa na kutoa zawadi mara nyingine. Hii ni sehemu ya furaha ya kusherehekea kwa kuwa hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa. Zawadi ndogo au ishara ya upendo hufanya sikukuu iwe ya kumbukumbu. Ni kawaida kuwa na furaha mara mbili. Unapopokea na unapotoa zawadi. Hii hufanya sherehe kuwa na maana zaidi kuliko chakula au mapambo peke yake. Ujumla, ninapenda kusherehekea siku kwa kushirikiana na familia. Chakula kizuri, michezo na mapambo kila sehemu ya sherehe hufanya siku kuwa ya kipekee na yenye kumbukumbu nzuri. Mwisho wa siku nahisi furaha kubwa na shukrani kwa kuwa na watu wazuri karibu yangu. Sherehe za sikukuu ni muda wa kufurahia maisha, kujenga mshikamano na kuunda kumbukumbu ambazo haziwezi kusahaulika.

Mimi huenda mahali pa ibada mara nyingi kulingana na ratiba yangu ya kila wiki. Kwa kawaida, napanga kuenda mara moja au mara mbili kwa wiki. Hii inanisaidia kudumisha maadili yangu na kuwa karibu na imani yangu. Kila wakati ninapokua mahali pa ibada nahisi utulivu na amani ya kiroho. Jambo ambalo hufanya nishugulikie maisha yangu ya kila siku kwa nguvu na furaha. Wakati wa kuenda mahali pa ibada ni muhimu sana kwangu. Napendelea kuenda asubuhi kwani mazingira ni tulivu na kuna foleni nyingi. Asubuhi hufanya iwe na muda wa kutafakari na kusali kwa utulivu aidha ni wakati mzuri wa kuanza siku yangu kwa amani na matumaini. Jambo ambalo linanisaidia kwa kuwa na moyo, utulivu na kuwa na ari ya kufanya kazi au shughuli nyingine. Mara nyingine napenda kuenda mahali pa ibada mwishoni mwa wiki. Kama jumapili au jumamosi. Hii ni nafasi ya kushirikia na familia na marafiki. Tunaweza kushirikiana, sala, kuimba na kutafakari pamoja. Hii hufanya maadili yetu kuwa thabiti na mshikamano wa kijamii kuwa imara. Kushirikiana na watu wengine hufanya kila mtu ajisikie sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kila nikiwa mahali pa ibada napata muda wa kutafakari maisha yangu na kushukuru. Hii ni fursa ya kuomba, baraka, kuomba msaada katika changamoto, na kushukuru kwa mafanikio. Kutafakari kunanisaidia kuangalia maisha yangu kwa uwazi, na kujenga mipango ya siku zijazo. Hii ni hisia ya kipekee ambayo hufanya nijisikie tulivu na mwenye matumaini kila mara. Napenda pia mahali pa ibada kwa sababu hufundisha maadili ya heshima na mshikamano. Na mshikamano. Kwa mfano, kushirikiana na wengine katika ibada kunanifaya nijisikie sehemu ya jamii. Tunashirikiana furaha na huzuni tunasaidiana na kushirikiana mawazo ya kiroho. Hii ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwani si tuu inaleta imani binafsi bali pia huimarisha uhusiano na watu wengine. Mara nyingi napenda kuenda mahali pa ibada kwa ajili ya kusali kwa utulivu peke yangu. Wakati mwingine napenda kukaa kimya, kufikiria na kusoma maandiko au mafundisho. Hii inanisaidia kujenga uhusiano, wa karibu na imani yangu bila usumbufu. Ni wakati mzuri wa kupata nguvu mpya na motisha kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa moyo safi. Kila nikiwa mahali pa ibada napata amani ya ndani na hisia za furaha. Kwa kweli ni mahali ambapo nipo. Mbali na kelele za maisha ya kila siku napata nafasi ya kupumzika kiroho kusanya mawazo safi. Hii inaniwazia kuwa na amani na kuelewa umuhimu wa kushirikiana na wengine kwa heshima na mshikamano kwenye jamii. Kwa ujumla kuenda mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Hufanya nijisikie tulivu, mwenye nguvu na nafurahia maisha. Ni fursa ya kutafakari, kushukuru na kuomba baraka. Pia hufundisha mshikamano na heshima kwa wengine. Hivyo, mara ngapi ninapoenda mahali pa ibada kila wakati ni kumbu kumbu ya kipekee na yenye maana ya kiroho.

Mimi binafsi napenda michezo kwa sababu inanikosha furaha na nishati. Kucheza michezo kuna nipea nafasi ya kutumia nguvu zangu, na kufanya mazoezi bila kujihisi kama kazi nzito. Napenda michezo ya wima na. Ya mpira. Kwani hufanya mwili wangu, ujisikie hai na misuli yangu kuwa imara. Kila mara ninapo malizia kucheza. Nahisi furaha kubwa na hisia za utulivu wa ndani. Kutazama michezo pia ni jambo la kufurahisha sana. Napenda kuona mchezo ya soka, basketball na hata mashindano ya mbio. Kutazama hufundisha mbinu mpia na kunipa wazo, la jinsi ya kuboresha ujuzi wangu, wakati nikiwa shambani au uwanjani. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia bila kuwa, na shinikizo, lolote, la kushinda, jambo ambalo lanipa raha ya kipekee. Kila wakati ninapo cheza napata nafasi ya kushirikiana na marafiki. Michezo ya timu, kama mpira au volleyball hufundisha mshikamano. Kushirikiana na uajibikaji. Kwa kushirikiana na wengine. Na hisi kuwa sehemu ya vitu kubwa. Zaidi. Pia kucheza kuna nisaidia kujenga urafiki na kuongeza furaha ya kijamii. Jambo ambalo lina nifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kutazama michezo kuna nisaidia pia kujifunza mbinu na mikakati. Kwa mfano, nikiwa nikiangalia soka, ninaweza kuona mbinu mpya za kushambulia au kujitetea. Hii inanisaidia. Akili kujifunza mbinu za kupanga na kufikiria haraka. Pia, kutazama michezo hufanya nijisikie karibu na wachezaji na timu. Jambo ambalo hufanya kila mchezo kuwa la kufurahisha zaidi. Napendelea kucheza michezo mara nyingi asubuhi au jioni, wakati huu mwili wangu unanguvu na akili ziko makini. Kucheza mchezo asubuhi, kuna nisaidia, kuanza siku kwa furaha na motisha. Huku jioni ni wakati mzuri wa mapumziko. Na kutoa stress ya siku mzima. Kila wakati. Nikipata nafasi. Napendelea kushirikiana na marafiki au familia. Kwa michezo ya furaha na starehe. Tazama michezo, pia ni njia ya kupumzika na kufurahia, furaha ya kila siku. Wakati mwingine mimi hufurahia kuona mashindano makubwa kama World Cup, au michezo ya olimpiki. Hii hufanya nijisike sehemu, ya tukio kubwa na kunipa msisimuko wa kipekee. Pia hufundisha uvumilivu na ushindani wa haki. Jambo ambalo linaimarisha maadili yangu. Ya kijamii na kiakili. Napenda pia mchanganyiko wa kucheza na kutazama. Baada ya kucheza, napenda kupumzika. Kwa kutazama michezo. Ili kupata msisimuko na wazo jipya la kuboresha mbinu zangu. Hii inasaidia kuendeleza ujuzi na burudani kwa wakati moja. Kwa hivyo, si kuchagua kati ya kucheza au kutazama. Bali kuchanganya yote kuna leta furaha na mafunzo kwa mwili, na akili yangu. Kucheza michezo ufanya mwili wangu uwe wenye afya, na moyo wangu uwe na furaha. Ni fursa ya kutumia nguvu bila stress na kujenga misuli. Pia hufanya nionekane mzuri, na kuwa na ari ya kufanya shughuli nyingine za, kila siku. Kila mchezo una changamoto zake, na kushindana na wenzangu kuna nifundisha uvumilivu, mshikamano na heshima kwa wengine. Kwa jumla, napenda michezo kwa sababu inachanganya burudani, afya na mafunzo ya kimaisha. Kucheza kunanipa nguvu na furaha, huku kutazama kuna nifundisha mbinu mpya na kuunda mshikamano na wengine. Kila wakati, nikiwa na fursa, napendelea kushirikiana na wengine kwa michezo ya furaha na pia kujifunza kutokana, na mashindano makubwa. Hii inafanya maisha yangu, yawe yenye nguvu, furaha, na kumbukumbu nzuri.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi kwasababu hunifanya nisafiri kwa mawazo bila kuondoka mahali nilipo. Hadithi nzuri hunichukua kwenye maisha ya wahusika na kunifanya nijisikie kwenye sehemu ya simulizi. Napenda vitabu vinavyoelezea maisha ya kawaida ya watu, changamoto zao na mafanikio yao. Aina hii ya vitabu hunipa burudani na kunisaidia kufikiria kwa kina. Kusoma hadithi hunipa nafasi ya kupumzika akili na kufurahia ubunifu wa waandishi. Napenda pia kusoma vitabu vya kielimu kwasababu huniongezea maarifa. Vitabu vya masomo mbalimbali hunisaidia kuelewa dunia kwa upana zaidi. Napenda vitabu vinavyoelezea teknolojia, biashara na maendeleo ya jamii. Kusoma vitabu vya kielimu hunifanya nijisikie kuwa na uwezo zaidi wa kufanya maamuzi sahihi maishani. Kila ukurasa hunipa maarifa mapya yanayonisaidia kukua kiakili na kitaaluma. Aina hii ya vitabu hunijenga na kunipa mtazamo mpana wa maisha. Napenda kusoma vitabu vya motisha kwasababu hunipa nguvu ya kuendelea mbele. Vitabu hivi hunisaidia kuamini uwezo wangu na kutokata tamaa hata ninapokutana na changamoto. Napenda kusoma hadithi za watu waliofanikiwa baada ya kupitia magumu mengi. Maneno yao hunipa matumaini na kunifanya nijisikie kuwa mafanikio yanawezekana. Vitabu vya motisha hunikumbusha kuwa juhudi, nidhamu na uvumilivu ni muhimu katika kufika malengo ya maisha. Napenda sana vitabu vya riwaya kwasababu vinaelezea maisha kwa undani na hisia. Riwaya hunipa nafasi ya kuelewa tabia za binadamu, upendo, huzuni na furaha. Napenda riwaya za kiafrika zinazogusia utamaduni na historia ya jamii. Vitabu hivi hunisaidia kuelewa mizizi yangu na kuthamini mila na desturi. Riwaya hunifanya nifikirie kwa kina na kuona maisha kutoka mitazamo tofauti. Jambo linalonisaidia kukua kiakili. Napenda pia kusoma vitabu vya kihistoria kwasababu hunifundisha yaliyopita. Historia hunisaidia kuelewa tulikotoka na jinsi jamii zilivyobadilika. Napenda kusoma kuhusu viongozi wa zamani, mapambano ya uhuru na maendeleo ya mataifa. Vitabu vya historia hunipa maarifa yanayonisaidia kuthamini amani na maendeleo ya sasa. Kusoma historia hunifanya nijifunze kutokana na makosa ya zamani na kuchukua mafunzo muhimu kwa maisha ya leo. Napenda vitabu vya dini na maadili kwasababu hunisaidia kukuza tabia njema. Vitabu hivi hunipa muongozo wa kimaadili na kunisidia kutafakari maisha yangu. Napenda kusoma maandiko yanayohimiza upendo, uvumilivu na heshima kwa wengine. Vitabu vya aina hii hunipa amani ya moyo na kunisaidia kuwa mtu mwema katika jamii. Kusoma vitabu vya dini hunifanya nijisikie karibu na maadili yanayojenga maisha bora. Napenda pia kusoma vitabu ya ujasiriamali na biashara. Vitabu hivi hunifundisha jinsi ya kupanga, kuwekeza na kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Napenda kusoma kuhusu watu walioanzisha biashara zao kutoka mwanzo mdogo. Hadithi zao hunipa motisha na kunionyesha kuwa mafanikio yanahitaji bidii. Vitabu vya biashara hunisaidia kufikiria kwa ubunifu na kunipa hamasa ya kujitegemea katika maisha ya baadae. Ujumla, napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali kwasababu kila aina hunipa kitu cha kipekee. Kusoma hunipa maarifa, burudani na utulivu wa akili. Napenda kutumia muda wangu wa ziada kusoma vitabu vinavyonijenga kiakili na kihisia. Vitabu ni marafiki wazuri wanaonisaidia kukua na kuelewa maisha vizuri zaidi. Kupitia vitabu ninajifunza, naburudika na kuendelea kuendelea kujiendeleza kila siku.

Ninapokutana na tatizo kazini, hatua ya kwanza ninayochukua ni kulitambua vizuri nachukua muda kuelewa chanzo cha tatizo badala ya kuki kulikimbilia, suluhisho, haraka. Hii hunisaidia kuepuka kufanya makosa yanayoweweza kuliongeza tatizo najitahidi kukuwa mtulivu na kufikiria kwa makini ili nisichukue maamuzi ya haraka. Kutambua tatizo kwa usahihi hunipa msingi mzuri na ku waku kulishughulikia kwa njia sahihi na enye tija. Baada ya kutambua tatizo, huku kukusanya taarifa zinazohusiana nalo nauliza maswali na nasikiliza maoni ya wenzangu na kuangalia kumbukumbu au taarifa za awali. Hii hunisaidia kupata picha kamili ya tatizo na adhari zake. Kukufanya hivi, ninaepuka kufanya kazi kwa kubahatisha. Kukusanya taarifa hunifanya nijisikie kuwa na uhakika zaidi kabla ya kuchukua hatua na kunisaidia kupanga suluhisho linalofaa. Ninaposhughulikia tatizo kazini. Napenda kushirikisha wenzangu pale inapohitajika. Ushirikiano hunipea mitazamo tofauti na mawazo mapya ambayo pengine nisingeyapata peke yangu. Wakati mwingine, wenzangu wana uzoefu mkubwa unaoweza ku kusaidia. Kufanya kazi kama timu huimarisha mshikamano na kuongeza nafasi ya kupata suluhisho bora pia hunisaidia kujenga mahusiano mazuri kazini ya kuimarisha mawasiliano. Baada ya kupata mawazo na taali na taarifa za kutosha. Napanga suluhisho linalowezekana. Huangalia faida na hasara za kila njia kabla ya kuchagua ipi ni bora zaidi napenda kuchukua hatua kwa utaratibu ili kuepuka kuleta matatizo mapya. Kupanga vizuri, hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kwa ujasiri pia hunisaidia kutumia muda na rasilimali kwa njia ina inayofaa zaidi. Ninapotekeleza suluhisho na nahakikisha nawajibika kikamilifu na najitahidi kufuata mipango, nilio nilioweka na kufuatilia kila hatua kwa makini ikiwa kuna changamoto mpya, inazojitokeza huwa tayari kue kurekebisha mbinu bila kukata tamaa. Uwajibikaji hunisaidia kujenga imani na heshima kazini pia hunifanya nijifunze kuwa makini na kuzingatia matokeo ya maamuzi ninayo fanya. Baada ya kutekeleza suluhisho, napenda kufuatilia matokeo yake huangalia kama tatizo limetatuliwa kikamilifu au kama bado kuna marakebisho yanayohitajika. Hatua hii ni muhimu kwa sababu hunisaidia kuni kujifunza na kuboresha mbinu zangu za baadaye. Kufuatilia matokeo hunifanya nijue nini kilifanya kazi vizuri na ni wapi nilihitaji kufanya vizuri zaidi kazini. Nachukulia kila tatizo kama fursa ya kujifunza. Tatizo linaponijia. Mimi huongeza uzoefu wangu na ku ku kunifanya niwe na ujuzi zaidi ba badala ya kukata tamaa. Mimi naji hujitahidi kufu kujifunza somo muhimu kutoka ka katika hali hiyo mtazamo huu hunisaidia kuwa na moyo wa maendeleo na kujiamini kazini changamoto hunifanya nikuwe kitaalum mtaaluma wakibinafsi kwa wakati mmoja hu ujumla, ninashambulia matatizo kazini kwa utulivu, mpango na ushirikiano ninaamini kuwa kila kila tatizo linasuluhisho ikiwa litashughulikiwa kwa njia sahihi kwa kuta kwa kutumia mawasiliano mazuri na ujuzi wangu kufikiria kwa kina na kuwajibika ninaweza kushinda changamoto nyingi. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kujenga mazingira mazuri kazini. Matatizo huniboresha na kunifanya mfanyakazi bora zaidi.